Huku kwetu kiuchumi kweli bei za mazao zinapanda kila siku kwa sababu ya garama inayotumika katika hali hiyo na pia uchumi pia aiendelei vizuri kulingana na hii serikali yetu ya ruto inatupeleka vibaya na ufisadi imekuwa mingi na pia masiasa zimekuwa mbaya zinachangia bei ya bidhaa kupanda panda.

Ya kiswahili ambayo yanaiga vishindo ama sauti kama zile za mlio ni kwamba uuuu hiyo ni sauti ya mlio vishindo ni aaaa hiyo ni kusherehekea na maneno ni mingi sana na lugha kiswahili ni mingi sana na kiswahili tulijifunza na tukazaliwa nacho kwa hivyo maneno iko mingi sana.